Je? Unapenda hadithi za ajabu naam. Napenda hadithi za ajabu hadithi kama vile misimu hadithi za kusimulia historia hadithi za majini hadithi zinazotisha na ku elimisha nazipenda, nazipenda kwa maana zina mvuto na zinanikili yaani kiakili zinanisaidia kuweza kujifunza kuweza kumanage mafikra zangu na mawazo yangu.

Je! Unapenda mziki wa jadi? Naam napenda mziki wa jadi, mziki wa jadi kama vile akabela naupenda sana, lakini kusema ukweli sielewi mziki wa jadi ni nini. Juu sasa hizo ni nini mimi sijui.